Wakati wa msongo wa kazi, mimi huchukua mapumziko mafupi mafupi, vile vile naweza chukua matembezi mafupi mafupi. Mimi husikiliza mziki tulivu na taratibu, na vile vile kuwapa kipaumbele kinachokuja mbeleni.

Nilipenda sana somo la Kiingereza. Nilipenda kusoma misamiati mpya ya Kiingereza. Somo hili pia lilivutia kwa sababu ya ukarimu wa mwalimu na jitihada zake ambazo zilifua dafu mno. Somo hili lilikuwa la kupendeza na bado napenda kuzungumza na kuandika Kiingereza.

Kwa mujibu wangu ama kwa mtazamo wangu, tathmini za kazi huwa ni bora au chanya. Tathmini za kazi hunisaidia kujipevusha kiakili na kuongeza taaluma yangu. Vile vile hunisaidia kujiboresha na kuangalia jinsi kazi linavyoendelea.

Mimi hupenda msimu wa mwisho wa mwaka mwezi wa Desemba. Napenda msimu huu kwa sababu ni msimu wa likizo. Na likizo hii huwaleta familia na ndugu pamoja. Mimi hupenda kukaa karibu na familia na kusherehekea na kunywa pamoja nao. Napenda sana likizo ya Desemba.

Zana ya dijiti ambayo mimi hutumia kila siku ni simu. Zana nyingine ni tarakilishi ama kompyuta natumia zana hizi kwa kwa mawasiliano, kufanya kazi, kucheza, kujifundisha na mengineyo. Zana hizi za DGT unisaidia sana.

Napenda chakula kitamu, yaani chakula chenye ladha tamu. Chakula hii lazima kiwe kimepikwa vizuri, na kinanukia, na kiwe kingi. Chakula changu nzuri ambacho nakipenda sana ni ugali kuku ama wali kuku.

Napenda kupiga vyombo vya muziki, napenda kucheza piano, napenda kupiga ngoma. Vile vile napenda kucheza nzumari. Vyombo hivi hunipa furaha na hunisaidia kupunguza msongamano na mawazo na kujihisi nimejistarehesha.

Na mnawafamu majirani zangu wanakotoka wanakoishi na wafamu pamoja na majina zao wanakofanya kazi marafiki zao na vile wanavyo penda. Majirani zangu wengi wao ni aidha ama familia yangu. Na wapenda tunasaidiana kwa njia moja ama nyingine nawaenzi sana majirani wangu.

Nimepata mafanikio mingi kazini. Kwanza nimepata nafasi ya kutangamana na watu wa tajariba mbali mbali. Watu hawa wamenifundisha jinsi ya kutangamana na kukaa na watu. Vile vile wamenipa fursa ya kufanya kazi bila kuchunguliwa na kufuatwa kila mara. Mazingira ya kazi yamenifurahisha vile vile sana.

Napenda mkate wa sukari kidogo. Napenda mkate wa sukari kidogo. Mkate huu ni bora kukula kwa chai ama siagi. Mara nyingine pia mimi hupenda mkate wa mahindi. Kwani vile vile huwa tamu.

Nimejaribu kufanya yoga mara moja ama mara mbili. Niliacha kufanya yoga nilipohisi maumivu sehemu fulani za mwili hasa mapajani. Kufanya yoga ni nzuri na inahitaji bidii. Badala ya kufanya yoga siku hizi mimi hucheza mpira kukimbia masafa madogo na michezo mingine.

Nina mawazo mawili mazuri leo. Wazo ya kwanza ni kusoma kidogo, kusoma tamthilia ya Timothy M. Arege. Wazo la pili ni kuenda uwanjani kucheza pamoja na marafiki wangu. Natumai nikiziwakilisha ama kuzifanya zote nitakuwa na furaha sana siku ya leo.